Kwa hivo, nina kumbukumbu nyingi nzuri kutoka utotoni, lakini ile kumbu kumbu moja ambayo inatuchokeza wakati kwa wakati, ni wakati ambapo tulikuwa tukicheza mchezo ya kitamaduni pale mtaani, wakati mmoja nikiwa mdogo bado. Kila jioni baada ya shule mimi na marafiki zangu tulikuwa tunakusanyika chini pahali pamoja pale chini ya mti fulani mkubwa sana na kucheza pale mchezo ambao ulikuwa unaitwa kumbwe au rede jina lingine laki. Tulicheza sana mchezo huo wakati mrefu sana tukicheza na tukashindana kwa jina ya kufurahisha ama kwa njia ya kufurahishana. Kumbukumbu hizi zina nijaza furaha na huwa nafurahi sana wakati mbapo na kumbuka kwa mba wakati ambapo nilikuwa mtoto nilikuwa nacheza vitu kama hizi. Zilizokolea, moto na pale pia kulikuwa na urafiki mwingi sana na wale na tungepata kwamba tungejifundisha umuhimu wa ushirikiano. Ni wakati ambapo kwa upande wangu wakati ambapo nilikuwa na kuwa mkubwa siwezi nikausahau kwamwe kabisa.

Ni kweli kabisa huwa nasoma gazeti mara kwa mara pale wakati ya papo wanasoma gazeti naeza kufahamu jambo ambalo linaendelea nchini. Gazeti huwa nalisoma mara kwa mara nieze kufahamu mambo ambayo yanaendelea. Katika nchi yangu pale pale siasa sana sana na labda mambo ya soka ama mpira.

Kwa hivo, wakati ambapo umeme unakatika wa natulia kidogo nangoja nione kuamba kama itarudi. Wakati ambapo umesubiri sana na unaona kuamba haijaweza kurudi, unaweza ukalala, inalingana pale basi pia pale nyumba yako inakaa vipi. Kama nyumba ako ni ile ambayo ikizima kunakuwa na giza, unaeza ukalala. Ama ukatoka nje, ukaenda kutembea uka subiria irudi. Ama kama ulukua unafanya kitu cha maana, utaenda kufanya kwa rafiki yako ama kwa jirani pale. Na wakati mwingine, kama nyumba yako ikona ile muangaza tu, unaeza ukakaa usubirie stima iyeze kurudi. Kwa hivyo sasa inatofautiana sana.

Kusema kweli sijawai kujifunza kupiga gitaa na siyo jambo ambalo limewai kuweza kukuja kwenye mafikira yangu hata mara moja. Kwa hivyo sijawai kuweza kujifunza kupiga gitaa na sina ile upendeleo wa kufanya hivyo kwa sababu siyo jambo ambalo kwa upande wangu ninaeza kufanya. Kwa hivyo si jambo ambalo nalipenda.

Jinsi ambavyo najilinda kutokana na vitisho vya mutandao kwa wakati mwingi sana napunguza ule muda ambao natumia mutandao unapota kuamba wakati kikushika ile simu naweka ile simu mbali kisha nafanya vitu zingine vya maana kwa hivyo naeza hata kusoma kitabu ama naeza kufanya usafi pale nyumbani ama kufanya jambo lolote tu pale ambalo litafanya ili akili yako iweze kufikiria mambo mengine kushinda ili akili yako iweze kufikiria mambo ya simu. Kwa hivyo wakati ambapo naona kwaba pale mtandao kuna mambo mabaya ama mambo mambo yanaadhiri. Kili yangu nitachana na hiyo mtandao ama nitafanya kuunfollow yule ambayo ako na mambo mabaya pale mtandao ni. Na wakati mwingi sana ni unaweza kuunfollow ama ukablock.

Kwa hivyo kuhusu shughuli zangu za weekendi, kwa hivyo jambo ambalo naweza kufanya jumamosi na jumapili, unapata kwamba jumamosi pale ni siku ambayo nafanya usafi pale nyumbani, kisha kulala kidogo ama kupumzika kwa maana unapata kwamba wiki imekuwa yenye mambo mengi ama pale umekuwa kazini. Jumapili nayo ni siku ya kuamk asubui na kumshukuru mwenyezi mungu kwa hivyo siku jumapili ni siku ya kuenda kanisani pale haya. Kwa hivo kama naenda mahali fulani kunywa kahawa ni kweli kabisa nikieza kupata muda naeza nikaenda pale. Nikakunywa kahawa na marafiki kisha tukazungumza mambo ama jambo la maana. Kwa hivo kama ninakumbuka mambo mambo ya kawaida ambayo wanafanya pale jumapili. Labda naezasema kwamba mambo ambayo huwa nafanya weekendi labda kuenda kuona mpira na pia kuenda kanisani haswa na kuweza kukaa na familia ama pia kukaa pale na marafiki. Kwa hivo, wale watu ambao najiskia vizuri kuwa nao pale weekendi ni marafiki na familia. Kwa hivo wikendi, nahitaji kupumzika ili siku ya jumatatu ama wiki ambayo itakuwa inaanza baada ya hiyo weekendi niweze kuwa na mwenye nguvu na niweze kuwa freshi pale ili kufanya kazi ama zile shughuli za wiki.

Kwa hivyo ninakunywa maji mara nane kwa siku kwa hivyo nitastahili kunywa glasi moja asubuhi ama mbili kwa hivyo nitakunywa glasi mbili ya asubuhi. Kisha baadae hapo katikati ya saa nne na saa tano nitakunywa glasi mbili zingine. Kisha baadae hapo saa saba wakati ambapo nakula chakula cha mchana nitakula glasi zingine mbili, halafu nitakunywa glasi nyingine moja mchana kisha baadae usiku nikiwa pale nyumbani wakati ambapo naenda kulala na baada ya kula chakula cha usiku nitakunya glasi moja kisha niende nilale.

Kwa hivyo, chakula ambacho napenda kukula jioni pale ni ile ambayo tunaita sembe ama ugali pale na samaki. Ambapo chakula kingine pia ambapo napenda kukikula jioni ni matunda. Kwa hivyo, baada ya kukula chakula changu cha jioni pale nitakula matunda. Kwa hivyo, hii inatofautiana na siku unapata kwamba kila siku mtu anakula chakula tofauti. Lakini kwa mara mingi sana unapata kwamba mimi huwa nakula samaki na nyama pale sana sana. Kisa badaaye matunda.

Kwa hivyo sana sana, ninapenda kuongea. Kwa maana wakati ambapo naongea, nitatoa zile hisia zangu. Kwa hivyo kwa upande wangu ninapenda kuongea, zaidi ya kuandika. Kwa maana wakati ambapo unaongea, unajieleza vizuri na unaweza kutoa hisia zako ili kila kitu kiweze kueleweka.